Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwangu. Kwa sababu hunisaidia kuwa na mwelekeo na kupanga kazi zangu kwa ufanisi. Mwanzoni mwa kila mwezi mi huketi chini na kuthamini kazi ya mwezi uliopita ili kuona nilicho. Kufanya kazi vizuri na ni wapi nilikumbana na changamoto. Hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kikuimarisha maeneo yenye udhaifu. Ninapoweka malengo mapya, huyaweka kwa njia ya smart, yaani malengo yawe mausish, mahususi, yanayopimika, yanayowezekana, yanayohusiana na kazi, na yenye muda maalum. Baada ya kuyaweka, mi hupanga ratiba ya kila wiki, kulingana na mapengo hayo. Nikihakikisha kila siku, ninatenga muda wa kufanya kazi zinazonisaidia kuyafikia. Mi huandika malengo ya haya mahali panapoonekana kama kwenye daftari au kalenda ya kazini ili niweze kuyakumbuka na kuyazingatia kila siku. Mara nyingi hujigawa kazi kubwa na kwa vipande vidogo vidogo vinavyoweza kushughulikiwa kila siku au kila wiki. Njia hii hunisaidia kuepuka msongamanano wa kazi mwishoni mwa mwezi au na kuhakikisha kila lengo linafuatiliwa kwa ukaribu. Zaidi ya hayo, ninapenda kujihamasisha kwa kujiweka motisha ndogo kama zawadi au mapumziko baada kufanikisha malengo. Pia ninapenda kushirikisha usimamizi wa wenzangu kuhusu baadhi ya malengo, ili nipate usaidizi au mrejesho wa mara kwa mara. Kuweka malengo ya kila mwizi huniwezisha kwa mtari, mtaratibu kuongeza uzalishaji na kujiona nikiendelea kitaaluma. Ni tabia ambayo si tu inaimarisha utendaji wangu bali pia na inanifanya nijiskie kujuvunia mafanikio ya kazi yangu. Hivyo basi mimi nafurahia.